Naam, hii ni suwala nzuri sana, ama hili ni suwala nzuri sana kama kuna chombo cha mziki ambacho napenda kucheza. Na ningependa kusema ndiyo, ambapo ni gitaa. Na gitaa ni chombo cha kubebea kila mahali, ndo sababu kwanza nakipenda. Gitaa uneza bebea kila mahali na ni kizuri sana, yani ni nzuri sana kwa kuimba pamoja na watu ingine. Haitaji vitu mingi mbali ngitaa unezaibeba kila mahali ina msisimko wakipekee hasa ukiwa umeketi nje karibu na moto ama upepo wa bahari unapuga peke yako unaeza cheza gita vizuri Kwa sasa na nafanya mazoezi ya kucheza ukulele kidogu tu Kwasawabu ni rahisi kujifunza na ni furaha kwa muda mfupi sana hicho ndo chombo changu ambacho ni gitaa nachokipenda sana kukicheza.

Hili nisuala muhimu sana ama nisuala nzuri sana lenye umuhimu wake. Kukuongeza uza lishaji, nishangamoto inayoitaji binu mingi ama binu nyingi. Hapa kuna mambo makuu ambayo sisi kama binadamu tunaeza kufanya. Iwe nishambani, ofisini ama mkiwandani. Kwa mimi, anina mambo manne ambayo ni makuu nayoyafanya kuongeza uzalishaji wangu. Na lakwanza ni kuboresha teknolojia na zana. La pili ni mafunzo na kuongeza ujuzi wa wafanyi kazi. La tatu ambalo nalolifanya ili kuongeza uzalishaji ni kuboresha mfumo wa kazi. Na lanne ambalo nilamwisho nalofanya kuongeza uzalishaji ni afya na ustawi wa wafanyi kazi. Kwa kifupi, naitaji kunganisha teknoloji ya bora na watu wenye ujuzi na hari. Ndani ya mfumo uliopangwa vizuri iliku kuegeza ama kuongeza uzalishaji zaidi.

Hii ni swali la kufuraisha sana. Kila siku ni fursa ya kujifunza, sindio? Kama binadamu, ama kama mtu ambaye niko hapa duniani, kuna mambo mingi ningependa kujifunza, lakini kwa sasa ningependa kueka mkazo katika haya mawili. La kwanza ni kujua kuongea lugha ya kifaranza kwa ufasaha sana. Tayari najua msingi lakini ningependa sana kufika kiwango ambapo naweza kuzungumza na kuwasiliana na watu bila shida. Jambo la pili ambayo ningependa kujifunza ni kufanya ufundi wa samani wa mbao. Ninavutiwa sana na uwezo wa binandamu kubandilisha gafla. Izo mbao kuwa kitu ama vitu vinavyo weza kutumika ama vinavyo pendeza sana kama vile meza, kiti au kabati Ilo ndo kitu ambacho ningependa sana kwa ufundi wa samani wa mbao na ilo lingine la kwanza ni kujifunza kuongea lugha ya kifaranza.

Ili suala ni ngumu kusema ukweli, muda ninao tumia mtandaoni na badilika sana. Kwa wastani, nadhani natumia karibu saa nne andi sita kwa siku. Kwa sababu asubui, nitaangalia barua pepe na habari za haraka, kama dakika thelathini hivi. Wakati ya usiku, natengeneza kazi. Kama ninafanya utafiti au kazi na yohitaji, raslimali za mitandao inaweza kuwa na saa kama mbili andi tatu mfululizo. Kwa lingine, jioni ndio muda wakupumzika. Kuangalia YouTube au kuongea na marafiki kwenye mitandao ya kijamii, labda saa moja ama masaa mawili ikizidi sana. Najaribu sana kujipunguzia muda wakutumia mitandao ya kijamii isio ya lazima kutumia kwa hio wakati. Maani inameza sana muda wangu.

Swali nzuri sana, kwamba umeniuliza ni wazo gani nzuri ambayo ninalo kwa siku ya leo. Leo ni jumapili, Januari, tare kumi na moja, mwaka wa ishirini na sita. Wazo nzuri sana ninalo kwa leo, hasa kwa wakati ni Jumapili, ni kuchukuwa muda wakupumzika kabisa, siyo tu mwili mbali na akili. Kumbuka wiki moja yenye mafanikio huwanza na Jumapili yenye utulivu. Kama nilikuwa na wiki ambayo yenye shughuli mingi, ambayo iliyopita nani ukweli nilikuwa na ambayo ilikuwa na shughuli mingi, natumia huu muda wa leo kujichanja upya kabla ya kuanza wiki mpya kesho. So kwa leo, wazulangu nzuri tu nikuchukua muda wakupomzika kabisa.

Hii ni jambo la msingi sana kupunguza matumizi ya plastiki kuna hitaji mabadiliko madog madogo katika maisha yetu ya kila siku. Lakini yanakua na athari kubwa sana tukijumulisha pamoja. Na kama binandamu ambaye ninaye jaribu sana, sehemu yangu, hayo ndio mamba ambayo ama ndio mambo ya msingi ninayo fuatilia kufanya ili kupunguza utumiaji wa plastiki. Na jambo la kwanza ni kutumia vitu ambavyo vinavyotumika tena, yani recyclable item. Jambo la pili ni kata plastiki ya matumizi moja. Yani hutumi plastiki yenye inaweza tumika mara moja pekee yake. Tumia yenye unaweza tumia mara mingi. Rekibisha hili ni jambo la tatu. Rekibisha na tumia tena. Yani inaweza rekebishwa na ieze tumika tena. Ananunua kwa wingi. Sinunui kitu kimoja kimoja nanunua kwa wingi. Hii ni mambo manne ambayo yanaweza sana saidia upunguzaji wa plastiki. Kufanya mabadiliko kuta yani kutatuhitaji tuwe na maelekeo mazuri katika kulinda mazingira yetu.

Zoea nzuri ni lilo jenga na ambalo lina nisaidia sana ni la kupanga siku yangu mapema. Jioni kabla ya kulala, uwa napanga siku yangu. Hili uenda linasikika ama likawonekana ni kama ni jambo rahisi, lakini limebandilisha mambo mingi kwangu. Na faida ya hili zoea ambalo ni lilo nijengea kwa kupanga siku yangu, faida zake ni kwamba, faida ya kwanza ni unipunguzia sana wasiwasi faida ya pili, ufanisi kazini faida ya tatu, muda wa kupumzika Hivo, kila jioni natengeza dakaika kumi tu kuangalia nini kipo kwenye kalenda yangu na kueka malengo matatu makuu ya siku inayo fuwata Nadhani hili ndo zoezi langu bora zaidi.

Zoe zuri ni lile lililojijenga. Ama nililo jenga na ambalo lina nisaidia sana ni kupanga siku yangu mapema. Napanga siku yangu jioni kabla ya kulala. Inaweza kusikika au kuonekana kama jambo dogo na rahisi, lakini limebadilisha mambo mengi sana kwangu. Na faida yake kwa hilo zoezi langu la kwanza ni kupunguza wasiwasi. La pili ni kuongeza ufanisi kazini. La tatu muda wa kupumzika ninao. Ivo kila jioni natengeneza dakika kumi tu kuangalia nini kipo kwenye kalenda yangu na kueka malengo matatu makuu ya siku inayo fuata. Nadhani hili ndilo zoea langu bora zaidi.

Hili ni swali nzuri sana. Nimejifunza kwamba upangaji wa kazi ni muhimu sana ili kuepuka msongo na kuona matunda ya jitihanda yake. Naam, kwa hivi ndivyo ninavyo panga kazi yangu. Kitu cha kwanza ni orodha za kufanya na ziweka moja kwa moja. Ndo niweze kujua ni nina ambacho ninacho kifanya. Kitu cha pili ni ratiba ya wiki na siku. Kitu cha tatu ni ni kutenga mda na kuwa na muda ambao nimetenga kando Kitu cha nne ni kupumzika kupumzika inelonekana ni kama ni jambo ambalo si la muhimu Lakini kupumzisha akili inasaidia sana ndo uweze kueka iyo hatua ambayo inafuata ama uweze kufuatilia kile jambo ambacho hujakamiliz kamilisha, pia akili inahitaji ipumzike kulingana na ile ratiba ambao ulipanga.

Shuguli zangu za wikendi uanza siku ya jumamosi mapema sana. Ambapo naamka na kuanza usafi wangu katika nyumba, mavazi ambao nimevaa wiki mzima, najipanga ivo ili niweze kuwa na wakati mwema. Baanda ya hapo, inakuanga jumamosi ukua siku yangu ambayo nikimaliza usafi napika chakula mingi ambacho kitakaa kiniweke kwa hiyo wiki ambayo inafuata. Kama nafanya usafi basi napika. Nikimaliza mapema naenda inje naeza kunywa kahawa yangu na marafiki, naangalie ni nini kinachoendelea moja kwa moja, namaliza alafu narudi kwa nyumba. Ndio sasa nijestayarishe kwa siku ambayo inafuata ambayo ni jumapili, ambapo naraukia sana mapema kanisani, naenda naenda kanisa ya kwanza na ya pili namaliza. Nahitaji nikuputane na marafiki wawili watatu hapo kanisani tucheke Baanda ya hapo naeza kuwa ni wiki ambayo nataka kuenda kuogelea pole pole tu ambapo napunga upepo nikipatana na watu wengine pamoja na hapo napenda sana kujifunza vitu mpya mpya unaeza pata nimeenda kujifunza kitu ambacho sijui kwa hiyo wikendi na wikendi ni siku ambayo napenda sana kuwa sababu pamoja na kupumzika ama kupumzisha akili nafanya mamba ambayo yananisaidia pia kukua karibu na watu na mambo yanayosaindia akili yangu pia ipumzike.

Suala nzuri sana ambapo umeuliza nafanya nini usiku kabla ya kulala. Hii nitasema hii masaa ndo masaa ambayo napaswa kupanga ratiba yangu ya siku ijayo ya siku ya kesho. Kwanza nakaa chini na kalamu nahitaji nifanye nini wakati gani kesho vile itavyo anza na itakavoisha na ni kitu gani napaswa kukifanya kikiwa cha kwanza. Nikimaliza kupanga ratiba yangu usiku, mimi hupenda sana kujipikia napika chakula mzuri nakaa chini, nikimaliza kukula, nimalize kila kitu niingie bafu, nioge. Kabla ya nifanye kitu chingine nianze kuomba mwenyezi mungu Ndiyo sasa masaa yangu wa kulala ambayo ni saa tatu Ikigonga tu hivi nikuwe nisha tayarisha ratiba ya kesho Nimeshakula, nimeoga na nimemshukuru mungu kwa siku na namwomba tena anipe siku ingine hayo tu ndo mambo muhimu ambayo nafanyanga usiku kabla ya mimi kulala.

Ili ni swala nzuri sana kwa sababu nimewai tembelea zote. Kati ya ziwa na mto nimetembelea zote. Kwanza nitaanza na mto, mto nimelelewa mahali ambapo kuna mito mingi sana. Nimetembelea, nimeishi hapo, nimechota maji, nimeenda chezea mto. Yaani mto ilikuwa, nikiamka naona mto, nikenda shuleni naona mto. Sio kutembelea tu bali nimeishi karibu na mto. Ziwa ndiyo, ziwa nimetembelelea, sio mara moja, sio mbili nimetembelea, nimeenda kuogelea ziw ni mombasa pale, natembea kwa hiyo mchanga napunga upepo, ziwa pia ni kubwa alafu nzuri uko mombasa, nishai kuwa kwa zote mbili. Bali mto ndio ambao, ndio kitu ambacho nilikua nikikiona, ndio mahali tuliendea maji, ndio mahali tulienda chezea maji, ndo mahali tulijifunzia kuogelea pale mtoni. Sasa kwa ziwa na mto zote nimezitembelea. Bali mto ambao nimeishi sana nikiiona na nikiutumia ni mto kuliko ziwa.

Naam, napenda kuogelea sana kwa sababu iki ni kitu ambacho nilijifunza tangu nikiwa mtoto mdogo, tulilelewa mahali ambapo kuna mto. Na mahali ambapo kuna mto tulipenda sana kuchezea yule mto. Kwa hiyo wakati ama kwa hizo nyakati za kuchezea mto, kuenda kucheza na marafiki, kuenda kuona mto imewafika wapi, a ndo ambapo unajifunza njia moja ama mbili ya kuogelea. Umara ya kwanza utakuwa sana na ile uoga kogopa maji Lakini juu unaona wenzako, mandugu zako, ama dada zako wanaifanya, wanafraia ndo moja kwa moja unajifunza ukifanya hivi, hii haitafanyika Usifungue mdomo wakati unaogelea, usiongee wakati uko kwa maji Hivo vitu vidogo vidogo tu unajipata sana kwa sababu mko wengi na mnataka sasa kujua nani anajua kuogelea zaidi ndo unajifunza mbinu mpya kila siku Apo ndio ambapo nilijulia kuogelea na ndio ambapo nilipenda sana kuogelea Kwa sababu kulikuwa na iyo mashindano na wenzangu Naam napenda sana kuogelea Nilijifunzia mtoni na sasa naendelea kujifunza tena na tena.

Vila ninavyo shugulikia kazi za dharura, jambo la kwanza nalolifanya ni kusimama kabisa kutoka kwenye kazi yoyote niliokuwa nafanya na kuchukua pumzi chache. Kushtuka na kufanya haraka haraka naona inaeza tengeneza makosa. Njambo la pili, nabandili vipaumbele haraka. Kama kweli ni dharura, nafanya marekebisho kwenye ratiba yangu mara moja. Njambu la pili, kuzingatia. Wakati nashugulikia dharura, mimi hujaribu kufanya kazi moja tu kwa wakati huo. Jambo la nne, narudia ratiba ya kawaida. Baanda ya dharura kumalizika au kuwekwa katika hali ya udhabiti, mimi urudia ratiba yangu. Kiini ni kuwa na utulivu, ndo kitu ya maana wakati unashugulikia njambo ya dharura.

Haa, ili swala la nichekesha sana. Haa, kabisa je, umewai lima?. Kulima nao nimelima, nimelima sana. Mimi mtoto ambayo sikulelewa mjini, nililelewa shambani mle ambapo tukua nshamba kubwa sana. Ambapo ukulima ilikuwa ni kitu ambacho tunatia kipao mbele sana. Mamangu alikuwa mtu ambaye ana ukulima wa mahindi na maharage ambapo sisi kama watuto wandogo tulishauriwa sana tulime shamba ambalo halijapandwa kitu chochote ndio sasa mama atakuja apande ambapo zinamea pole pole Watoto hatukuruhusiwa sana kulimia zile mimea kusawabu walikuwa na mini tunazingoa ama tunazichimbia chini zinakawuka mbali mbapo zinimeanza kukua na zikakua vizuri ndio sasa tunaruhusiwa ukulima. Ukulima tuliufanya sana. Ingawa hutu kufanya ukulima wa mahindi peke yake na maharagwe tulikuwa tunafanya ukulima wa mti ambao unitwa wa mira. Tuliupenda sana kusabu ilikuwa ni kama mumea ambao na tuletea pesa. Ukulima nimeufanya na nimeufanya ukulima wa vitu tofauti tofauti. Pia mboga tumelima. Sa ukulima ni kitu ambacho napenda na nilikifanya nikua mtoto mdogo.

Nina rafiki ambaye nampenda sana jina lake anaitwa Judith. Ni msichana ambaye ana adabu zake, ni msichana ambaye anajijua, anajielewa. Tulipatana kazini ambapo nilikuwa nimeenda kufanya kazi, mahali ambapo alikuwa. Vile alivyonipokelea iliniambia ni mtu wa ambaye anapenda, ama ni mtu wa ambaye ana utu. Anipokelea vizuri, alinionyesha kitu cha kufanya na ambacho si cha kufanya. Alinieleza vile kazi hufanyika hapo. Nakumbuka vizuri, alianza kunipa vitu ambavyo vilieza kunisaidia ndio kufanya kazi yangu ikuwe raisi. Nilimchukulia kama dadangu na rafiki yangu, ambapo tuko pamoja mpaka wa sahi. Kwa sisi tunapenda sana kukuwa pamoja, tukiongelea mambo ya maisha, ni kitu gani ambacho kimetuweka pamoja, ama ni kitu gani ambacho tunaezafanya ndio urafiki wetu ukuwe pamoja. Ukituona pamoja ujue tunaongeza, tunaongelea ama tuna mazungumzo ya kutuonyesha ni kitu gani tunaezafanya tufike hatua ile ingine. Kwa huu urafiki wetu, nasema ni rafiki ambaye ni rafiki wa ukweli. Ni rafiki ambaye anajielewa na rafiki ambaye angetaka sana kuona nikiendelea vizuri. Na ndio sababu namuita ni rafiki wa dhati na ni rafiki mzuri sana.

Pale kazini kuna changamoto mingi, na kila siku lazima upatane na changamoto, na kila siku lazima ukue tayari kwa changamoto, na kila siku lazima ujue vile ya kutatua hizo changamoto. Na mimi kama mwalimu nachangamoto mingi sana nazozapitia. Unaeza pata kuna changamoto ya kwanza, maybe wanafunzi hawajisiki kusoma. Hilo ni changamoto la kwanza, wapiga kelele. Lakini kama mwalimu ambaye anajielewa, lazima ukae na wao uweze kuelewa. Shinda inatokea wapi. Ni kitu gani kinasababisha wasijihisi kusoma kwa huo wakati. Maybe wengine hawajala, wengine wana usingizi, waelewe kama wale watoto. Changamato zingine, kuna vile unaeza pata zile vitu ambavyo unahitaji pale kazini. Hazipo ku huo wakati. Lakini kama mtu ambaye anajielewa na unata kuona kampuni ikisonga, unatumia vifa vingine ambavyo vinaeza kusaidia kufanya lile lile jambo, lakini hata kama si kwa urahisi, lakini ile jambo lieze kufanyika. Unafikiria kabla ya hiyo. Changamoto ni mingi, kuna kukosana na watu, kuna vile unaeza pata vifaa havitoshi, kuna binu mingi za ukue tayari ya kuangalia zile changamoto. Italinga na we ni mtu wa aina gani ama unachukulia changamoto kivipi.

Kitu cha kwanza ambacho nitasema ni nini na icho ambacho nachofanya kwanza napoanza kazi. Kitu cha kwanza kabisa ni ratiba ambayo niliopanga kwa hiyo siku. Natoa ratiba yangu. Naangalia ni kitu gani cha kwanza naitaji nifanye pale kazini kikiwa cha kwanza. Ndiyo ratiba yangu isiharibike. Ndiyo vitu ambavyo navyovifanya visiaribike nafanya vile vitu ambavyo vinaitajika kwa huo wakati ama kwa hiyo siku. Kitu ya kwanza kufuata ratiba yangu. Ama saa yale ambayo nayofanya ama nayofuatilia ratiba yangu kama yanaendana. Kitu cha pili kupenda kazi yangu. Kitu cha nne kupanga kazi yangu vizuri. Ndo itakuwa raisi sana. Niifanye na upendo. Niifanye nikifuatilia. Nikitoka hii naenda hii. Nikitoka hii naenda hii. Kama naitaji usaidizi nauliza. Nikipata naendelea. Pole pole tu. Kazi yako ndo iende vizuri. Kwanza. Anza na kupanga kazi yako vizuri.

Anapenda sana kula nyumbani kwa sababu chakula cha nyumbani ambacho nimejipikia nahisi ni chakula kizuri sana na chakula kisafi. Ila nje napenda kula lakini wakati ambapo nina marafiki. Nyumbani napenda sana ndo nijipikie nijifunze mbinu tofauti tofauti za kupika. Ndo nijue ni nini cha kuongeza ni gani si cha kuongeza. Chakula cha nyumbani tena ni chakula ambacho kimepikwa kwa upendo Kwa sababu nikipika mimi naongezanga upendo ndo chakula changu kionje vizuri Chakula cha nyumbani tena ni chakula ambacho kimepikwa Kwa muda ambao unaofaa Pala nje sijui kinapikwa vipi ila tunapenda wakati tuko na marafiki ila sijapenda sana kuzoea chakula cha nje tena ni chakula ambacho ni bei ghali Ukilinganisha na chakula cha kupika nyumbani Chakula cha nyumbani unaeza pika chakula cha kingi na uweke utumie kesho Lakini chakula cha nje ni ngumu sana upate ile chakula Labda ununue ya bei ghali zaidi Ila kwa sasa chakula cha nyumbani ni bora Kwa usafi, sio chakula ambacho kina bei ghali Chakula ambacho kimepikwa vizuri na kikaiva vizuri siku zote nitaenda na chakula cha nyumbani.

Ninaona kuna sera nyingi za kampuni ambazo ni muhimu lakini kuna moja ambayo kwa maoni yangu ndiyo msingi wa kutendaji kazi mzuri na wa hakimu. Sera hiyo ni sera ambayo ya uwezo wa mawasiliano. Sera ambayo ni muhimu sana ni sera ambayo yenye uwezo wa mawasiliano. Ninaona sera hii ni muhimu kwa sababu inajenga ubinifu fulani, uaminifu na kukuza utamaduni wa kuheshimu mahali pa kazi. Kwa nini ni muhimu kwangu kwa sababu naona inajenga uaminifu, inaboresha maamuzi, inapunguza migogoro na inahakikisha haki.

Kwa mtu mwingine italingana na mtu mgani lakini kwa kila mtu ama kwa kila binadamu anaitaji ushauri fulani kulingana na yale ambayo anaitaji ushauri kuhusu. Lakini mimi kivyangu ningependa sana kushauri mtu yoyote ambaye anakomaa ama ameshakomaa kuhusu ushauri bora ni ile ya kueshimu. Kueshimu ambao wako juu yako ama chini yako. Kimiaka, kikazi, kikila kitu, eshima ndo muhimu sana na lina eshima hujenga uhusiano mzuri. Kwa sababu usiponieshimu pia mimi hauitaji nikueshimu. Pale kazini, ikiwa mtu wakuosha, mueshimu, ndo sasa aweze kukuoshea vizuri, eshima si utumwa, kama vile waswahili walivosema. Kama ni mtoto mdogo mskilize, hiyo ni eshima, sikiza anachosema, pia ye ana isia, sasa eshima ni muimu. Eshima ndo ushauri mkubwa, ama ndo kiwango kikubwa, ama ndo kinukuu kikubwa sana, kila binadamu anaitaji hawe nacho. Ushauri ambao ningepeda kumpa mtu hawe na eshima.

Kama vile nilivosema, kwa kila kitu ambacho unachofanya, kwanza kuwa na ratiba. Weka ratiba yako iweze kujulikana kama ni ratiba ya siku, iweke vizuri, ipange vizuri. Nini cha kufanya? Ni nini muhimu kwa hizi vitu zote ambazo umeweka za hiyo siku? Sasa wacha siku, mwezi wako upangie. Huu mwezi unaoanza nahitaji nifanya kitu fulani, ikue imefika mahali fulani, nikue nimeisukuma mahali fulani. Kwa kila kitu, malengo muhimu ambao unayoyafanya ni kueka ratiba na ufuatilie ratiba yako sana. Itasaidia sana malengo yako ya kila mwezi pale kazini yakaweze kuendelea vizuri bila ubishi, bila kupingana, bila kung'ang'ana. Kama hauna jambo la darura kwa hiyo ratiba yako, basi fuatilia ratiba yako na ukue makini sana mtu wa muda na ratiba yako iendane vizuri vile ulivyo ipanga. Basi mwaka wako itakuwa fiti ama mwezi wako itaendelea vizuri.

Hili ni swara nzuri sana kwa sababu linaguzia kazini na kazini ni mahali ambapo unapo enda kila siku kuanzia juma tatu hadi ijuma. Mazingira ya pale kazini ni muhimu sana na yanavyo kuwa ama yanavyo kuwa yanahusikana na maisha hako. Kama una mazingira mabofu kazini pale, basi hata maisha hako basi yatakuwa na ubofu fulani kwa sababu kazini ni mahali ambapo unaenda kukutana na watu tofauti. Kazini ni kama nyumba yako ya pili, huwezi ishi na watu ambao hawana hamna amani. So, mazingira mazuri pale kazini, ama zingira gani ya kazi unayopenda, ama mazingira mazuri ya kazi ninayoyapenda, ni kazi ambayo ina amani na utulivu. Kazi ambayo inaheshimu kila mtu. Kazi ambayo ina ratiba yake. Kwa sababu, bila heshima, basi hatuwezi ishi pamoja. Bila mawasiliano mema, basi hatuwezi ishi pamoja. Mazingira ya kazi yawe na heshima. Mazingira ya kazi yawe na utu ndani yake.

Ili ni suala la muhimu sana ambalo linaeza onekana ni kama nisuala mbalo sila msingi bali nisuala mbalo nila maana sana. Ninafanya nini wakati nahitaji msaanda? Kwanza nakaa chini naangalia kwanza ni msaanda wa aina gani ninao utaka. Aya niki kuja kujua ni msaanda wa aina gani ninao utaka kwanza ni na watu ambao wanaeza pata ii msaanda. Naenda kwanza naandika majina ya watu wambao wanaeza nisaidia na huu msaanda wangu ama watu wambao nao dhani wanaeza nipa msaanda wa aina hii Nikimaliza banda ya hapo na umbea ilo ilo iyo majina yao yote Manake aujui kama huu mtu hata kusaidia Naeza kuwa na uwezo lakini aezi kusaidia maombi tena muhimu kutoka hapo naeza kama atuwezi atuta patana ama atuwezi patana naeza kuandikia ujumbe ambao unakuonyesha kwamba na hitaji msaanda wako wa aina fulani wa fulani. Na kama ni mtu ambaye tunaeza pata na nae na ngojea sana ni mpate ndio niweze kumueleza moja kwa moja, uso kwa uso, ndio niweze kupata hisia zake. Na kama ni mtu ambaye najua hata isoma hama atutapatana naeza tu kupigia simu niku eleze mashida ama msaada ambao nina itaji. So kitu cha kwanza pale ni kuelewa msaanda mbao unaitaji na uweze kufafanua watu mbao unaheza kupamu. Aina yo msaanda unayo taka. Na sasa jambo la tatu ni kuendea ama kuongelesha wale watu ambao unao taka wakupe huo msaanda.

Katika shirika langu, kitu ambacho napenda kwa usu ni ule undugu ulio katika ile shirika langu. Kuna undugu fulani ambao naonanga pale katika ile shirika langu mpaka napenda sana. Kuna vile ambavyo wanafuatilia maneno yako kama unashida fulani ama unahitaji msaada. Wanaishi kama mandugu pale. Wana kushikilia mkono. Wana kusaidia pale ambapo wanaona unahitaji usaidizi. Kitu cha pili ambacho napenda katika shirika lile langu ni heshima ambayo ikopale. Uwe mtu mdogo, basi utaheshimika. Uwe mtu mkubwa, basi utaishimika. Uwe unafanya kazi yoyote ya usafi ya nini, heshima yako unayo. Kila mtu anayheshima pale katika ile shirika langu. Ni kitu ambacho kinanipa motisha sana ya kuwa karibu na wale watu kwa sababu wanainuana kijamii, wanapendana kama mandugu. Pale shirika letu kuna kaheshima fulani, kunaheshima na kuna undugu. Hayo ndio mambo mawili ninayo ya penda sana katika shirika langu.

Kitu cha kwanza ninapoamka asubuhi ni kumwomba mungu, kumwomba mwenyezi mungu anipe siku yenye utulivu na siku yenye baraka mingi. Kitu cha pili ni kuangalia ratiba yangu kama iko sawa ama nahitaji kuongeza kitu katika ratiba yangu ya siku. Kitu cha tatu ni kutengeneza kiamsha kinywa niweze kunywa ndo niweze kufungua akili yangu. Kitu cha tatu ambacho ninachokifanya ni kuweza kusikiza mziki kwa dakika chache iweze kufungua akili yangu mziki wa njili. Kitu cha nne ambacho ni cha mwisho ni kuenda bafuni na kisha nimeoga vizuri, nimepiga mswaki, naja navaa, naomba tena ambapo ninapotoka na kumwambia mungu hii siku iko kulwako. Hayo ndo mambo muhimu ambayo ni matano ninayoyafanya kwa siku ama asubuhi kabla nitoke ninapoenda kazini.

Swali nzuri sana ili je kama napenda kuendesha baiskeli. Baiskeli ni kitu ambacho naonanga watu wakiendesha na nafurahia sana. Nanapenda sana vile wanavyoendesha baiskeli. Napenda sana vile wanavyo ifanya. Lakini mimi nimejaribu, nimejifunza. Hila tu kwa hii wakarakati zote na anguka na umevibaya, na acha, na sema sijifunzi tena. Na anguka tena, na amka tena, na sema ah tuendele na jikaza. Na itajini juwe kuendesha baiskeli, lakini kwa sasa na umruwote nao sijai jua kuendesha baiskeli, ninangangana sana ni juwe, ninahamu sana ni juwe, mbali tumengia mwaka umpya na mambomapya, nitajifunza na naamini nitajua kuendesha baiskeli, kwa sababu ni kitu ambacho napenda, vile navyo ona watu wakiendesha.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati kitu cha muhimu unahitaji kukifanya zaidi na kitu ambacho kimenisaidia mpaka wakati wa sasa kuwa na ratiba ya siku na laso hivo kuwa na ratiba ya vile unavofanya kazi yako. Kwa sababu usipopanga kazi yako, utajipata vitu za maana hukuzifanya mbali ulikaa tu, ukifanya vitu ambavyo si vya maana, unajipata baadaye vitu ambavyo vilikuwa vimekewa mwisho wa siku ama mwisho wa wakati na wakati ambao vinaisha, haujazifanya kwa sababu haukuwa na ratiba, hauna mpangilio wa kazi yako. Kitu cha muhimu na cha maana kuwa na ratiba kuhakikisha kazi yako imefanyika kwa wakati. Nafuatilia ile ratiba kwa muda uliowekelea kila njambo. Basi kazi yako itakuwa laini. Utakuwa unamaliza kazi kwa wakati, unaenda kazi ingine.

Hili swali, ni nzuri tena linachekesha. Kwa sababu ningependa sana ni urudie ujana, mbali nikirudia huu ujana, niwe na hizi hizi akili ninazo, mbali mwili urudi pale kwa ujana sasa. Ningependa sana. Lakini kama vile waswahili wanavyosema, ujana ni moshi, ukipita haurudi. Kama ulishapita, kurudisha ni ngumu. Lakini ningependa sana, nirudishwe na hizi hizi akili ninazo za kutafuta za kihela, zirudi vilevile akili zangu zisirudishwe nyuma, ziwe pale zilipo, lakini miaka iwe nyuma ya ujana, haa basi ningefanya mambo makubwa. Ila tu ni jambo ambalo haliezi wezekana, lakini tunajitahidi sana, tuweze kufanya mambo ambayo hatukufanya wakati wa ujana, tuwafanye kwa sasa kwa sababu tumekua kiakili na tunaelewa. Waswahili hawakukosea, ama wahenga hawakukosea waliposema, ujana ni moshi. Ukipita haurudi.

Napenda mikate zote kwa hivi sina sina yulea mkate ambao naweza kaa hivi niseme ni mkate ambao naupenda lakini kuna hizi mkate ambao hupikwa kwa barabara ziniatwa chapati. Kuna vile tunazitengeneza hapa Kenya ambazo kwa kizungu watu wengi huziita totila lakini kwa kikenya tunazita chapati. Ni mkate ambao unapendwa sana kwa sababu unavutia sana unaweza kulika na chakula chochote. Unaweza ikula na chai, unaweza ikula ikiwa na mboga, unaweza ikula ikiwa na maharagwe, unaweza ikula ikiwa na ndengu. Sababu sana ni mkate ambao ninaupenda sana kwa sababu naweza badilisha vile naukula sana. Chapati siku zote, chapati nitakula asubuhi, chapati naweza kula jioni, chapati naweza kula saa saba. Wakati wowote na unaweza kula na kitu chochote, ndio sababu inapendwa.

Pale kazini, ukipatwa na tatizo lolote na amini kwamba elewa lile tatizo kwanza. Elewa nani anaeza kuwa wa karibu sana kumueleza lile tatizo na ni nani anaweza litatua kwa haraka. Kwa sababu pale kazini kwetu tunaishi kama jamii moja. Kuna vile watu hupendana kuna vile watu huishi kwa pamoja. Huzisha wenzako, wasirikishe kwa hili tatizo ambalo limekupata kazini. Liwe ni tatizo la kazi, liwe ni tatizo la kinyumbani, shirikisha wenzako, ishi nao vizuri, waeleze, tatizo ni hili, nani, sikiliza maoni ya wenzako, kwanza, julisha wenzako, wacha wajue tatizo ni hili na hili. La pili, sikiza maoni yao. La tatu, chagua ni maoni gani mnayofanya ama yanapaswa kufanywa ndio lile tatizo likaweze kutatulika. Ni rahisi sana ukifanya na wenzako kuliko kulifanya wewe pekee yako.

Mafanikio ya binafsi ninayo yadhamini pale kazini nina mawili ambayo ni muhimu sana. Niliweza kuwa mmoja kuchaguliwa katika mmoja wapo wa watu ambao wana utu ama ambao wanaweza tatua matatizo kwa njia inayofaa. Niliekwa pale kwa sababu watu walikuwa na ile undugu na wakaona vile ninavyo washugulikia ambapo maybe kuna tatizo ama kuna mashida yoyote. Saa walinieka pale kama mtu ambaye anaeza sikiliza na kuwashauri wenzangu. Kitu cha pili ambacho kimenisaidia pale kazini ama ni cha kibinafsi ambayo ni fanikio langu na ni la maana sana ni pale ambapo nilieza kuwin kama moja wapo wa watu ambao hawajawahi chelewa kazini. Kitu ambacho kinanipa uwezo wa kuendelea. Na hilo ni jambo ambalo lina nipa motisha kila siku kwa sababu nahitaji nipange siku yangu kabla ya kulala. So sijaichelewa kazini na nilipewa tuzo kwa hilo.

Kompyuta yangu naitumia sana kwa kuandika barua pepe, naitumia sana kwa kufuatilia kazi yangu mtiririko wa kazi yangu, naifuatilia sana kwa kuandika vitu vya kazi ambavo vinahitaji kuhifadhiwa vizuri na niziweke vizuri. Tena nahitaji kufunzia wanafunzi wangu, ambapo naeza tengeneza PowerPoint, zikae hapo na niweze kuwaelekeza jinsi vile zile zinaeza wasaidia. Kompyuta yangu ni ya kujielimisha na kuelimisha wenzangu. Kompyuta yangu tena naitumia sana kwa kuweka vitu ama kuhifadhi vitu ambavyo ni vya muhimu. Na kompyuta yangu naifanyia sana, inanisaidia sana kuelewa kazi yangu ama kufanyia kazi yangu na inafanya kazi yangu inakua rahisi. Kila siku.

Kwanza hili ni jambo ambalo, sipendi kabisa msituni siupendi, kuenda msitani sipendi, wacha sasa kutembea msituni. Hili ni suala ambalo, laa asha sipendi sana kutembea msituni. Na nina sababu zangu kwa nini sipendi kutembea msituni? Suala la kwanza ama sababu ya kwanza ni, mimi hufikiria tu nyoka itatokea kila mahali iniume. Kitu cha pili kwa sababu mi ni mwoga sana wa nyoka. Kitu cha pili, mimi huangalia tu hivi naona wanyama pori ndo wao wamekuja simba zi naeza niuma Oh naeza fukuzwa, oh monkeys zitaninyanganya Kwanza kuna siku ambapo tulikua tunapeleka watoto pale msituni kuona Nyani ilitokea mahali ambapo hata sikujua ilikuwa wapi nilikwa nimeshika ndizi Ilienda nalo hivo, na hivo hivo ndo nilichukia msitu kabisa wanyama pori na msitu sipendi msitu nikiona msitu na miti mahali nafikiria tu nyoka Sasa mimi na msitu a la asha Sipendi kabisa Sijawai na sitaki nilienda tu mara moja na haikuwa mzuri.

Kwa hivyo, nitaanza kusema kitabu ambacho ni kipendacho, siyo kitabu ambacho ni chakiswahili. Hila ni kitabu ambacho na jiisi kuamba kinanipa furaha ya kipekee. Ama kinanipa furaha yenye, siwezi eleza ni furaha ya kipekee. Na kitabu hicho ni kitabu ambacho kimeandikwa kwalugha ya kingereza. Kinaito 100 Years of Solitude. Ambapo kwa kisawili tutasema miyaka miyamoja ya upweke. Kwanini nakipenda iki kitabu ama kwanini nakipenda sana? Kwanza ni uchawi wa kweli. Kuna vile ina uchawi wa kweli. Yapili, kizazi banda ya kizazi, ina kizazi banda ya kizazi naongelea kama msomaji na jisikia kama naona historia yote. Vili livo elezo katika ito kitabu. Kitu cha tatu wambacho napenda ni lugha na mtiririko kwa wake. Na hisi sana ni kitu wambacho kinanifurahisha kwa hicho kitabu.

Naam napiga kura kwa sababu tunaamini kura ndio sauti yako. Usipopiga kura basi hautapata kiongozi ambao unampenda. Au usipopiga kura basi hautapata uongozi ambao unautamani, uongozi wa haki. Uongozi ambao uongozi hauna, hauna mambo mingi, hauna vita, hauna uuaji wa watu. Kupiga kura ni kutaka ni kukuwa mstari wa kwanza kueleza kile ambacho unachokitaka kama binadamu. Ndio upate uongozi mzuri piga kura. Bila kura basi hatuezi badilisha uongozi ambao umedhoofika katika nchi zetu. Na hii ni moja wapo ambapo tunaamini kura ni sauti ya mwananchi. Kura ndio itachagua kile ambacho unataka. Kura ndio pesa ya kununua kozi bora. Kura ndio pesa ya kukununulia uongozi ama barabara ambayo haitajengwa na kiongozi ambaye umemchagua.

Hili swala, ni swala ambalo kwanza nitaanza na kumshukuru mungu na kusema Kwa mwaka naeza kaa bila kuenda hospitali Nahisi kwamba, kama mwaka wa ishirini na tano sikuwai kanyanga hospitali Mara yangu ya mwisho ambapo nilikuwa hospitali ilikua mwaka wa 20, 23 ndio nilienda hospitali Nimekaa na miaka mbili sijai kanyanga hospitali Hii ni njia moja ambapo najisi kwamba, sio uwezo wangu ni uwezo wa mwenyezi mungu. Ambapo pia vile mazoezi ambayo unafanya, chakula ambacho unachokula, unajikinga aje kulingana na magonjwa. Usiwe mtu ambaye unaona kunanyesha, kuna baridi, wewe unatembea bila sweta ama bila fulana. Utagonjeka, angalia chakula ambacho unachokula, ni kisafi, Kinaendana nampangilio ama ratiba ya chakula vile inapaswa kukuliwa, jiangalie kivyako, lakini mambo ya hospitali utaepukana nao. Kama mimi, hospitali ni ngumu sana unipate hospitali.

Hili ni swala nzuri sana kujitunza ni muhimu sana kwa afya yetu ya kimwili na kiakili. Haya ni mambo ambayo ninayofanya ili kujitunza. Jambo la kwanza ni afya ya kimwili. Nalala ya kutosha, nakula chakula bora, nafanya mazoezi, na pumzika, na nakunywa maji mingi. Jambo la pili ni afya ya kiakili na kihisia. Natafakari au kutuliza akili, nafanya mambo yanayo, pendeza, kama vile kusoma kitabu ambacho ninacho kifurahia, naweka mipaka sana, nangangana sana na wiki, na tena napanga na muda, naenda sana na muda wangu. Jambo la tatu ni kujifunza kibinafsi.

Kitu cha kwanza ambacho nafanya wakati wa mapumziko ya mchana. Kama niko kwa nyumba na nimemaliza usafi, nimefanya kila kitu. Kitu cha kwanza ninachofanya nakula vizuri nashiba. Akili yangu imetulia. Kitu cha pili naoga, ndo mwili itulie na kila kitu. Hapo ndo sasa nitajiekea kahawa yangu, nianze sasa kufikiria, kutuliza akili yangu, meditation pole pole, kuangalia ni jambo gani ninalolitaka kulifanya, ni jambo gani ninalalolipangia, nianze kufikiria pole pole. Nisipokuwa na mafikira sana ama nisipokuwa na kitu ambacho na meditate kuhusu nachukua kitabu ambacho nikipendacho ama kitabu ambacho kinanielimisha kwa njia moja au nyingine nakisoma tena kwa undani na utaratibu nikichanganua moja kwa moja bila kungangana ama bila kujihisi kwamba nina usingizi ambapo nina kawa yangu pale nimepumzika. Nikisikia akili yangu imechoka naeka kando. Sasa ndo naeza lala lakini kwa muda mfupi akili itulie tena.

Swali nzuri sana kwasababu mimi ni mtu ambaye naangalia sana vile watu walio karibu na mimi wanafanya mambo. Na swala la kwanza ambalo nitaeza kuangalia kwa mtu ndo nijue kama ni mtu ambaye tunayizaishi ama na mtu ambaye napenda. Tabia kwanza ni mtu ambaye na heshimu na heshimu wenzake. Heshima ni muhimu, na heshima si utumwa. Jambo la pili ambalo napenda katika mtu ni mtu ambaye anajua jinsi ya kujiongelelea. Ama jinsi ya kuongea na watu ambao wako karibu nae. Luga ambayo inanidhamu. Lugha ambayo haithamilishi ama haifanyi mtu yote kuhisi vibaya. Hayo ndo mambo mawili sana ambao nitaangalia sana eshima ambao unajieshimu wewe na kueshimu wenzako walio chindi yako na juyako kitu ya pili luga ambao unayotumia ni luga eshima ni luga ya kueshimu wenzako ama ni luga ambao tuno unawenzako kama seo watu hayo ndo mambo ambao ndo tabia ambao sana miupenda kuangalia kwa mtu.

Naam natumia sana mitandao ya kijamii kwa sababu nahisi mtandao wa kijamii ndio ambapo naeza pata mambo ambayo ya kisasa mambo ambayo yanaendelea kwa hivi na kupata habari za punde. Maisha ya kijamii ama mitandao ya kijamii imekuja sana kurahisisha mambo. So lazima ubebe gazeti usome ila unaeza pata habari zinazota fanyika maeneo tofauti tofauti kwa ujumula na kwa upamoja. Na tena unaeza pata habari ambazo zinafanyika katika nchi zingine jirani ambapo huwezi tembea mguu ama uende ukanunue gazeti za kwao. Kama vile juzi Tanzania walikua wanapigana sasa hiyo kupigania kukura, kuna mauaji nini nini. Tulieza kuona hizo taarifa kwa njia ambayo ilitusaidia sana na kuelewa ni kipi kinachoendelea katika nchi jirani ya Tanzania ambapo kulikuwa na mauaji wakati wa uchaguzi mkuu. Mitandao ya kijamii inasaidia sana kuelewa, kuelimisha, kusomesha, kuburudisha. Lazima tutumie na lazima naitumia sana.

Chakula gani? Nakula mara nyingi mchana. Hapa ntasema chakula ambacho tunakula sana ambapo kenya ukikuja uwezi sahau ama uwezi kosa kuila ni wali, ugali. Si wali pole, ugali. Ugali ni chakula ambacho tunakipenda sana. Wali tunapenda lakini watu wa mombasa. Lakini chakula ambacho kinaitwa ugali. Ugali unaeza kula na maziwa. Ugali uneza kula na mboga. Ugali uneza kula na nyama. Ugali uneza kula na maharagwe, yani ni chakula ambacho ni rahisi unaeza kipika kwa urahisi. Unaeza kula na mboga yoyote, unaeza kula na mboga ya matawi, kuna mboga ya maharagwe, kuna nyama pale, uneza kula na maziwa. Yani ugali nchakula ambacho na kula kwa mara, mara nyingi utapata na kula ugali.

Ili ni suala muhimu sana katika jamii ama katika mtu yeyote anaishi katika jamii. Umeniuliza nina mausiano gani na wazee wangu. Ambapo naeza sema mausiano ni mazuri. Ni na mausiano mazuri sana. Kwa sababu na amini, awa ni watu ambao wameekwa pale kunilinda. Ata kama siyo kunilinda kwa vita mbali kunilinda kwa maneno ambao ninayoyafanya. Ama maneno ambayo ninayoyaongea. Mausiano lazima ya kuwe mazuri kwa sababu ni watu wenye busara na watanipa busara ya kuwa, watanigawia, watanielekeza, nijia gani muhimu ya kufanya. Wale ni watu ambao wanapaswa kuheshimika. So mausiano lazima yawe mazuri. Kwa mtu ambayo anajelewa, kwa mtu ambayo anapenda furaha, ama kwa mtu ambayo anapenda kusoma kila siku. Mausiano yako na wazee lazima iwe mzuri. Kwa sababu kila siku wale watu wanajua mengi ambayo atujui, wanatusaidia sana kufafanua maisha yetu kwa njia moja au nyingine.

Ushauri ambayo ningependa kumpa kwa mtu ambayo anaanza kazi, kitu cha kwanza ana paswa kuelewa ni heshima. Pale kazi ni heshimu mtu yote ambaye unaye patana nae. Heshimu mtu yoyote ambayo yuko pale kazi ni. Heshima itakujengea akiba. Kitu chapili, pale kazi ni akuna rafiki yako pale. Weka mambo yako ya ndani, wacha kuleta mambo yako ya ndani ama ya nyumbani. Pale kazini. Kama tuko kazini, tufanye kazi, natuende nyumbani. Pale hakuna ndugu yako, basi, eka maneno yako. Kitu cha tatu. Pale kazini, usiwe mtu wa ugomvi, fika kazini mapema. Fanya kazi kwa mapema. Maliza kazi yako kwa mapema, usiwe mtu wa kupinga ama ugomvi. Kitu cha nne na chamwisho kabisa kuwa mtu wenye mahusiano mema na wale unaofanya nao kazi. Mausiano mema itatoka wapi? Utatoka pale unaeza kujieleza. Itatoka pale unapo jiheshimu na kuheshimu wengine. Itatoka pale unapo onyesha uwezo wa kufanya kazi kwa zaidi ama kwa ratiba fulani.

Haa, umeuliza swali mzuri sana napenda baridi ama joto. Joto siku zote. Kwa sababu joto ni kitu ambacho unaeza zuia kwa kuingia mahali ambapo kuna kivuli. Joto ni kitu ambacho unaeza zuia kwa kunywa vitu ambavyo ni baridi. Ila baridi, baridi ikianza kuingia unatetemeka Kwa atetemeka kila mahali, hunywa, maji, ujiwakishie moto Hapana, baridi huwezi fanya kitu ukitoka hapa unatetemeka, ukifanya hivyo Lakini kukuwa na joto, unafanya vitu mingi Unaeza punga hewa, unaeza enda barini, utulie akili zinafanya vizuri. Lakini kuwa na baridi mingi, hausikii kutoka kwa nyumba. Unajihisi tu kulala, ala asha Kwa hapa, ningependa sana joto. Joto tunaweza, jua vile tunaweza ishi nayo.

Mahali pa ibada na pa kuenda maramoja kwa wiki. Kwa sababu izo siku zingine niko kazini nahitaji nifanye kazi ndio nijikimu kimaisha. Sasa, jumatatu to ijumaa nakuanga kazini. Jumamosi inakua siku yangu ya kufanya usafi na kupumzika kidogo. Jumapili ndo mahali ambapo naenda mahali ambapo panafanyiwa ibada. Ndio nishiriki na wenzake na tuishiriki neno pamoja. Sa utanipata huko mara moja kwa wiki ila kuna wakati ambapo unaweza pata ibada iko katikati ya wiki na iko masaa ya jioni bado umemaliza kazi utanipata nimeenda hapo kama katikati ya wiki kuna ibada na nimetoka kazi Sina kitu cha kufanya ama kesho yake sina kazi ambayo Imenifinyilia sana najipata nimeingiza iyo ibada katika ratiba yangu ya hiyo siku ila kama sina wakati mzuri nawezafuatilia kwa mitandao na kama ikishindikana nitaenda jumapili ambapo nashiriki na wengine.

Mchezo ambao naupenda katika olimpiki na naudhamini sana ni mchezo ambao ni wa sarakas ya sanaa ambao kwa kizungu tunaiita gymnastic atiko. Ambayo nina sababu ambazo kwa nini napenda hiyo gymnastik ama sarakasi ya kisanaa. Kitu cha kwanza ni uthibiti wa mwili usio wakawaida. Wakati ambapo huu mchezo inafanywa, kuna uthibiti wa mwili ambao unafanyika ambao si wa kawaida. Ni jambo la kushangaza kuona wanariadha wakifanya mambo yanayopingana na fizikia. Jambo la pili kwanini napenda huu mchezo ni ubunifu na urembo. Mazoezi kwenye floor, yaani exercise au kubalance beam, huonyesha sio tu nguvu bali, pia urembo. Yenye hiyo mchezo inaleta. Jambo la tatu kwa nini na upenda ni kushinda hofu. Yani kufanya vitendo vya hatari sana kama vile kuruka na kujizungusha hewani. Jambo la nne ni alama za juu. Kufuata alama za difficulties. Ambazo ni za juu zaidi. Mchezo huu unawakilisha kelele cha uwezo wa binadamu ukichanganyika riadha na sanaa.

Kampuni ambazo ninazoaminia sana kwa upande wa huduma na uaminifu na wa kiteknolojia. Ningesema ni moja wapo ya Google na Microsoft. Na nina sababu zangu kwa nini nimechagua hizo. Kwanza tuanze na Google ni kwa nini naiaminia sana kwa uaminifu wake. Kwanza kuna uaminifu katika taarifa. Inatoa taarifa ambazo niza kuaminika. Kuna ubunifu, yaani Google iko na ubunifu fulani. Kueleza katika teknolojia mpya, zinazosaidia maisha ya kila siku. Aya, kitu cha tatu ambacho Google kwa nini naipenda ni upungufu. Shinda yao kuwa ni faraja, yaani kuna hiyo upungufu privacy. Huwa unajua mengi sana kunihusu. Kitu cha pili ambayo ni Microsoft. Kwa nini napenda Microsoft? Kuna utulivu wa biashara. Kitu cha pili kuna mazingira ya biyashara. Kitu cha tatu kuna ubungufu. Upungufu yaani katika yale mambo unayofanya mazito mazito.

Na mboga kadhaa ambazo miupenda kuzila na zina umuimu wake kwa mwili. Na mboga ya kwanza kuna mboga ya majani kama vile mchicha, skumawiki na kales. Izi ujaa vitamins na madini. Mboga ya pili ambayo napenda kuila ni mboga ya mzizi. Kama vile karoti na viazitamu. Izi uleta utamu wa nyuzi-nyuzi. Mboga ya tatu ambayo napenda kuila ni nyanya na matunda pamoja na mbegu. Nyanya, bania na pilipili hoho ni maarufu sana. Mboga ya nne ambayo napenda kula ni mboga za familia ya mbaazi. Ambayo maharagwe na ndengu ni vyanzo vizuri vya proteni. So mboga zangu ni kama hizo Kuna mboga za matawi, mboga za mizizi, mboga za matunda na pia mboga za aina ya mbaazi.

Kuu zaindi sana natumia simu yangu kwa kupiga kuwasiliana na watu ambao wako karibu na mimi ama watu ambao tunaofanya kazi kwa ukaribu sana. Kitu cha pili ambacho mimi hutumia kwa simu yangu sana ni kuandika message kupitia WhatsApp kwa sabu nahisi kwamba hii messeange naeza i copy na nikaitumia kwa watu wengi. Sako kuandika mesenji sana, kwa kupiga sana, na kwa mitandao pia natumia sana, wakati napoingia tiktok naeza potelea hapo nijipate masaa ishasonga sana. Simu yangu kama haipigi naandika mesenji, kama haindiki mesenji basi niko katika mitandao najua ni nini kinachoendelea katika nchi.

Kwa jumla, nafuata mifereji kadhaa kwa sababu ya tofauti, tofauti mingi. Kwanza, kwa bari na mambo ya sasa, kwa kawaida nina angalia citizen au NTV. Uwa wana arifu wa habari zinazo endelea na mijandala ya siyasa na jamii ambao ni muhimu ku kuijua. Kwa burudani na tamdhilia, hua napenda maisha magic bongo au maisha magic plus kwa ajili ya tamdhilia za hapo nyumbani au filamu zinazo eleweka kwa na wengi. Jambo la tatu kwa michezo, super sports, inabaki kuwa nambari moja kwa sababu uleta michezo za ligii kuu za soka na ulaya na za hapa Afrika. Kwa hivyo siwezi kusema nafuatilia mfereju mmoja tu inategemea na wakati na hali.

Mazoezi, iyo ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Ingawa kusema ukweli siyo rahisi kila siku kuamka na kuanza. Hivo ndivo unapatanga nguvu lakini sio kitu rahisi. Kuna utaratibu wangu wa kila siku au wa wiki ninavyo fanya mazoezi yangu. Moja, utaratibu wa asubuhi, kitu ambacho ninachokifanya asubuhi ni kuamsha mwili kwa dakika kumi na tano hivi. Kitu cha kwanza ninachokifanya baada kuamka ni kuamsha mwili wangu. Kitu cha pili, kutembea. Naeza tembea kwa dakika thelathini ama 45 kama nina muda wa kutosha. Wakati wa mchana, siku za katikati ya wiki napenda kufanya mazoezi mazito zaidi jioni au mchana, lakini jioni sana. Na hayo mazoezi nafanya mazoezi ya jimu ama naizafanya nyumbani kwa dakika sitini. Kwa siku ya jumatatu na alamisi. Juma nne na ijumaa huwa nafanya kubani iyo kalorines zaidi ile kubwa sana ambayo inachokesha sana Mwisho wa wiki jumamosi huwa napenda michezo ya kijamii kama vile kuogelea na kucheza na mpira wa miguu hivi Juma pili ni siku ya kupumzisha akili na mwili ambapo naenda ibada na rudi na pumzika tu na kupanga wiki vile itakavyokuwa Kinacho nifanya niendele ni kujipanga na kujikumbusha manufaa ya kiafya kulingana na zoezi ambayo ninayofanya.

Ala, ndiyo, nimekwenda kwenye maonyesho mengi ya sana, na ninapenda sana uzoefu wake. Nimoja ya njia ambayo ya kupumzisha akili na kujifunza kuhusu tamaduni, na mitazamo tofauti. Na hivi ndivyo uzoefu wangu unavyo kuwa. Napoenda kwa maonyesho ya sanaa, na piga picha zinazo nivutia zaidi. Njambo lapili ninalo lifanya ni hisia za kipekee, kazi ninazo kumbuka. Mara moja nilivyo onyeshwa ya sana Nilipenda sana vile watu walivyo kuwana upendo wakuishi pamoja ni kazi zinazokumbukwa sana Kwa kikwe li kuenda kwenye maonyesho ya sana si tu kuona picha ni safari ya kiakili na kiroho.